Napenda kusherehekea siku kuu kwa kuwa pamoja na familia na marafiki kula chakula kizuri na kushirikiana kwenye shughuli za furaha kama zawadi au michezo midogo. Hii hunifanya nijisikie furaha na mshikamano.

Ninatumia simu yangu kwa kazi mawasiliano na burudani. Kwa kawaida hutumia takribani masaa matatu hadi tano kwa siku kutegemea shughuli ninazo ninazo kila siku. Programu ninazotumia zaidi ni Whatsapp kwa mawasiliano Youtube kwa kujifunza na burudani Google ama Chrome kutafuta taarifa pia wakati mwingine hutumia programu za muziki na kalenda kwa kupanga shughuli. Ninakumbuka simu yangu ya kwanza ilikuwa ya kawaida ama feature phone iliotumika zaidi kwa kupiga simu na kutuma ujumbe. Ilikuwa rahisi lakini ilinisaidia sana kuwasiliana. Inanisaidia sana katika maisha yangu kwa kuondoa muda kwa kuokoa muda kupata taarifa haraka, kufanya kazi na kuwasiliana na watu bila kujali umbali. Pia hunisaidia kujifunza mambo mapya na kupanga ratiba. Kwa maoni yangu muda mzuri wa kutumia simu ni kwa uwiano, kutumia inapohitajika lakini pia kupumzisha macho na akili. Ili simu isiathiri afya au kuhusia mahusiano ya ana kwa ana.